Ninaakikisha naweka afya yangu vizuri kwa kula chakula chenye lishe bora kufanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kuogelea na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia na lala muda wa kutosha naepuka matumizi mabaya ya pombe na dawa zingine za kulevya na nahikikisha napata mapumziko ili kupunguza msongo wa mawazo.